Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu hasa anga asubuhi na jioni inatoa utulivu bahari au maji inahisi kina utulivu na uhuru na pia huonekana vizuri kwenye mavazi.